Ndiyo, mimi huvaa miwani mara kwa mara mara nyingi huwa miwani ya jua nikitoka nje hasa jua likiwa kali ili kulinda macho na kupunguza mwanga mkali unaokosa raha. Pia kuna wakati huvaa miwani ya kuona pale ninapohitaji kuona vizuri au kusoma bila kuchosha macho. Kwa kweli, kuvaa miwani si kitu cha kitambaa cha mtindo bali ni njia ya kujilinda na kufanya maisha yangu ya kila siku kuwa rahisi zaidi. Napenda kuwa nawe kila ninapo hitaji kwani hunifanya nijisikie huru na salama.